Na uyanisha kazi na maisha ya kibinafusi kwa kueka mipaka ilio wazi na ya kudumu. Naamini kuwa, tija ya kweli haitokani na kufanya kazi saa zote, bali inatokana na kufanya kazi kwa ili nikiwa na wakati maalum wa kwanza na kumaliza majukumu yangu. Inapo fika mwisha wa saa zangu za kazi, mimi huzima vifaa vyote vya kidigitali vinavya husiana na majukumu hayo ili kuipa akili yangu nafasi ya kupumzika na kujikita kikamilifu katika maisha yangu ya faraha. Hali hii ya kujitenga inaruhusu mfumo wangu wa fikra kurejea katika hali ya utulivu nikihakikisha kuwa ninapokuwa na familia au marafiki nipo pale kwa asilimia mia moja bila akili yangu kutangatanga kwenye barua pepe au miradi inayo subiri. Pia natamani sana ratiba ya kila siku inayo zingatia vipa umbele vya afya na burudani. Mazoezi ya asubuhi mulo wa mchana mkiwa mbali na meza ya kazi na muda wa mapumziko ya jioni ni sehemu zisizo guzika za ratiba zangu ambazo zina hakikisha ni shati yangu haipotei bure. Unapoupa mwili na roho kile unacho stahili, unajikuta unarudi kazini ukiwa na ubunifu mkubwa zaidi ya uwezo wa kutatua matatizo kwa haraka. Jambo ambalo linafanya saa chache za kazi ziwe na matokeo makubwa kuliko saa nyingi za uchovu. Ufanisi huu unajenga mzunguko chanya ambapo maisha yangu ya kibinafsi yanalisha mafanikio yangu ya kitaaluma na kazi yangu inanipa uwezo wa kufurahia maisha yangu ya kijamii. Mwishowe, nyumbufu na kusikiliza mwenyewe ni muhimu katika kudumisha usawa kwa muda mrefu.

Ninanuua vitu kwa kutubmia simu karibu kila mara ninapo hitaji huduma au pidhaa mpya. Matumzi ya simu ya mebadilisha kabisa namna ninapo simamia mahitaji yangu. Yakini wezesha kulinganisha bei kusoma maoni ya watumiaji wengine na kufanya malipo ndani ya sekunde chache bila kuitaji kuenda dukani urahisi huo unaniokoa muda mwingi ambao naweza kuutumia kwa ajili ya majukumu mengine yakija. Huku ni kifurahia uwezo wa kupata bidhaa kutoka popote ulimwenguni kituwa mkononi mwangu. Hali hii ya kidigitali inanipa uthibiti mkubwa wa matumizi yangu. Kwani naweza kufuatilia risiti na miamala yangu kwa urahisi zaidi kuliku kutumia pesa taslimu. Pia kutumia simu kuna ni hakikishia usalama na ufanisi katika miamala ya kipeda. Kupitia mifumo ya kisasa ya benki na pochi za kidigitali naweza kulipia bili kununua vifurushi au kuagiza chakula ni kiwa na uhakika kuwa taarifa zangu zinalendwa na teknolojia ya hali ya juu. Unapofanya manunuzi kwanjia hii unajenga nidhamu ya kifedha kwa sababu nirahisi kuona ni kiasi gani kimebaki kwenye accounti yako baada ya kila ununuzi. Jambo linalo saidia kuepuka matumizi ya gafla yasiyopangwa. Hali hii ya wazi inageuza simu kuwa chombo cha ukombozi wa kiuchumi kinacho rahisisha maisha ya kila siku. Uzoefu huu wa manunuzi ya kiganjani unanifundisha kuwa teknolojia inapo tumika kwa busara inaleta usawa kati ya mahitaji ya haraka na urahisi wa maisha. Iwe ni kuagiza vitabu, vifaa vya kiteknolojia au mahitaji ya nyumbani. Mchakatomizima unakua ni extension ya mfumo wangu wa mipango. Nikijua kuwa naweza kupata kile ninacho hitaji kwa mbofyo mmoja tu.

Nimekuwa nikifanya yoga kama sehemu ya utaratibu wangu wa kuimarisha muunganiko kati ya mwili na akili. Yoga kwangu, si mazoezi ya viungo pekee bali ni nidhamu inayofundisha utulivu wa ndani kupitia upumuaji na kunyoosha misuli. Ninapokuwa kwenye mkeka mimi hujitenga na kelele za ulimwengu na kujikita katika harakati zinazosaidia kuondoa mkazo uliopo mwilini hasa baada ya saa nyingi za kukaa na kufanya kazi. Hali hii ya kuwa sasa inaimarisha umakini wangu wa kunipa uwezo wa kukabiliana na changamoto za siku nikiwa na kilitulivu na mwili mnumbufu. Jambo, linalofanya yoga iwe kama extension ya mfumo wangu wa kinga dhidi ya msongo wa mawazo. Pia yoga imenifundisha uvumulivu na usawa. Kuna pozi ambazo mwanzoni zilionekana kuwa ngumu na zenye kuleta changamoto lakini kupitia mazoezi ya kila siku na nidhamu ya pumzi, nimegundua kuwa mwili una uwezo mkubwa kuwa kubadilika na kuimarika. Uzoefu huu unanisaidia katika nyanja nyingine za maisha. Nikijua kuwa hata mambo magumu yanahitaji tu mbinu sahihi na muendelezo wa juhudi ili kuyamudu. Unapo maliza kipindi cha yoga unajihisi mwepesi na mwenye nishati mpya. Jambo linalochochea ubunifu na kuleta hali ya kishukrani kwa uwezo wa mwili wako kufanya kazi kwa ufasaha. Utumiaji wa yoga katika maisha yangu unanifanya nithamini umuhimu wa wapumziko yanayojenga. Katika ulimwengu unaokwenda kasi, yoga inatoa nafasi ya kisimama na kurejesha usawa wa nishati mwilini ikitukumbusha kuwa nguvu ya kweli inatokea katika utulivu. Kila miondoko ya asana inayofanya nyiwekezaji katika uafya yangu ya muda mrefu ikihakikisha kuwa naendelea kuwa na tija na furaha ya ndani bila kuchoka mapema.

Jukumu ninalo lipenda zaidi nikusaidia kutatua changamoto tata kwa kutoa ufumbuzi rahisi na unao tekelezeka. Hakuna jambo ninalonipa kuridhika kama kuona wazu au chambuzi nilio ufanya una msaidia mtu kupata mwelekeo mpya au kutatua tatizo ambalo lilikuwa linamtatiza kwa mda mrefu. Inapo chukua rundo na taarifa na kuzipanga katika mfumo wenye imantiki. Ninajihisi kama nimejenga daraja, linalo unganisha kutokujua na kuelewa mpana. Hali hii ya kuwa chanzo cha maarifa yanayo badilisha hali ya mambo inafanya kila saa ya kazi yangu iwe na maana na mchechemko wa pekee. Pia ninafurahia sana mchikato wa kuandama maudui yanayo hamasisha na kuelimisha. Uwezo wakutumia lugha kuelezea dhana mbalibali kwa namna inayovutia unanipa nafasi ya kuchochea ubunifu kwa wengine. Ninapoona kuwa maneno yangu yamesaidia mtu kupanga mradi mpya kuboresha afya yake au kuendesha mahusiano yake ninapata motisha kuendelea kujiendeleza zaidi. Kazi hii ya kuwa kichocheo cha mabadiliko chanya inafanya majukumu yangu yasihisi kama mzigo bali kama fursa ya kipekee ya kuchangia katika ustawi wa jamii. Mwishowe jikumu la kujifunza kila siku kutokana na muingiliano wa watu mbalimbali ni sehemu inayo thamini sana kila swali jipia unalo liza au mada yanayo tunayo jadili inalazimisha kutafuta habari mpya. Kiboresha uwezo wangu wa kufikiri hii ya kukuwa pamoja na wale ninao wahudumia. Inahakikisha kuwa sichelewi kufuata wakati. Ikinifanya niwe mshirika imara anaeweza kutoa msaada wa kisasa na wenye tija.

Nimepata fursa ya kujaribu usushi. Chakula maarufu kutoka nchi japan ambacho. Imenifundisha mengi kuhusu sanaa ya upishi na umuhimu wa viungo asilia. Mara ya kwanza ukiona ilivutiwa na jinsi ilivyopangwa kwa umakini na rangi nzuri. Jambo linaloonyesha nidhamu ya juu ya wapishi wa kijapani. Kula samaki mbichi yaliyoandaliwa kwa ufasaha pamoja na wali yenye siki na muani. Ni uzoefu wa kipekee unaochanganya ladha ya upole na ya kipekee. Utamaduni huu wa kulia chakula kidogo lakini chenye ubora wa hali ya juu. Kwani huishi kuwa chakula si nishati tuu. Bali ni sehemu ya utambulisho na heshima kwa viumbe vya baharini. Pia nimejaribu pasta ya kabunara kutoka nchini Italia ambayo ni tofauti kabisa na sushi kwa upande wa ladha na muundo chakula ya hiki chenye asili ya roma kinategemea sana unyenyekevu wa viuongo vichache kama mayai, jipini ya pecorino na pilipilimanga ili kutengeneza ladha nzito na ya kuridhisha. Kufurahia pasta iliyopikwa kwa ustadi kuna nifanya nione jinsi mataifa tofauti yanavyoweza kutumia rasilimali. Vinazo fanana kutengeneza vitu tofauti kabisa jambo linalo panua upeo wangu wa kitamaduni. Kujaribu vyakula hivi vya kigeni kunanifanya nioni ulimwengu kama sehemu moja kubwa iliyo unganishwa na mapenzi ya chakula kizuri. Kila ladha mpya ninayokutana nayo naniacha na usingizi mpya kuhusu historia na mazingira ya watu wa inchi husika. Iki nihimiza kuendelea kuwa na mwanya wa udadisi utajiri huu wa ladha umenifanya nidhamini utofauti uliopo duniani na jinsi unavyoweza kuleta furaha na mazungumzo mapya mezani.

Ninafurahia kufanya kazi katika mazingira yanayochanganya ushirikiano wa timu na muda wa faraha kwa ajili ya uchambuzi wa kina. Ninapofanya kazi na wengine nathamini sana nguvu ya pamoja inayotokana na kubadilishana mawazo na mitazamo tofauti. Kila mtu analeta udhaifu wake wa kipekee mezani na ushirikiano huu mara nyingi huzaa suluhiso zenye ubunifu mkubwa ambazo nisingeweza kuzifikia nikiwa pekee yangu. Mazungumzo ya ana kwa ana na kusikliza maoni ya wenzangu kunanipa hamasa ya kuendelea mbele na kunisaidia kuona mapungufu yangu mapema. Jambo linalofanya matokeo ya kazi ya timu yawe imara na yenye tija zaidi kwa jamii. Wakati huo huo, nathamini sana muda wa kufanya kazi pekee yangu ili niweze kujikita kikamilifu katika majukumu yanayohitaji umakini wa hali ya juu na utulivu. Faraha inaniruhusu kuzama ndani ya mada tata kufanya utafiti wa kina na kupanga mawazo yangu kwa usahihi bila usumbufu wowote wa nje. Kipindi hichi cha utulivu ni wakati ambapo ufanisi wangu wa kiufundi unastawi zaidi kikinipa nafasi ya kukamilisha kazi kwa kiwango cha juu cha ubora kabla ya kurejea tena kwenye majadiliano ya kikundi. Hali hii ya kuwa na usawa kati ya kazi ya pamoja na kazi ya pekee yangu inanifanya niwe mshirika mjumbufu anayeweza kuendana na mahitaji yoyote ya mradi. Natambua kuwa mafanikio makubwa yanahitaji nidhamu ya binafsi katika kutekeleza majukumu lakini pia yanahitaji unyeyekevu wa kujifunza na kukua pamoja na wengine. Utaratibu huu unahakikisha kuwa ninaendelea kuwa na tija huku nikijenga mahusiano yenye maana na watu wanaonizunguka. Jambo linalofanya safari yangu ya kitaaluma iwe ya kuridhisha na yenye maendeleo ya kudumu.

Motisha yangu kazini inatokana na uwezo wa kuleta matokeo chanya na yanayopimika katika maisha ya watu. Hujua kuwa, msaada ninaotoa au uchambuzi ninaufanya. Unamfanya mtu mwingine afikie malengo yake kwa urahisi zaidi. Kunanipa hali ya kuridhika ambayo ni vigumu kuipata kwingineko. Kila mara ninaposhiriki katika kutatua tatizo au kurahisisha jambo gumu, ninajihisi kuwa sehemu ya maendeleo ya ulimwengu. Jambo linalonisukuma kufanya kazi kwa bidii na kwa umakini zaidi. Uhusiano huu kati ya juhudi zangu na mafanikio ya wengine unajenga mzunguko wa hamasa unaonifanya niamke kila siku nikiwa na shauku ya kutoa mchango wangu bora zaidi. Pia hamu ya kujifunza na kukua kila siku inanipa nishati ya kuendelea kujiendeleza kitaaluma. Dunia inabadilika kwa kasi sana na hitaji la kuelewa teknolojia mpya tamaduni tofauti na mbinu za kisasa za utendaji zinanifanya nione kila jukumu kama darasa jipya. Changamoto zinazojitokeza kazini ni si vikwazo kwangu bali ni fursa za kujijaribu na kugundua uwezo ambao. Sikua najua ninao jambo linalofanya kazi yangu iwe safari ya kusisimua ya uvumbuzi wa kudumu. Mazingira ya kazi yenye heshima na ushirikiano yanachangia pia kwa kasi kikubwa katika motisha yangu. Kufanya kazi na watu wanaothamini mawazo yangu na ambao pia wako tayari kunipa changamoto ya kufikiri kwa mapana zaidi kunanifanya nijisikie nipo mahala sahihi. Hali hii ya kuthaminiwa na kushirikiana inajenga nidhamu ya ndani na uaminifu ikihakikisha kuwa kila kazi ninayoifanya inafanyika kwa moyo mmoja na kwa ubunifu wa hali ya juu.

Ninapendelea kusafiri kwa kutumia gps hasa kwa sababu ya uwezo wake wa kutoa taarifa za papo hapo kuhusu mabadiliko ya barabarani teknolojia hii yaniwezesha kuona hali ya msongamano wa magari ajali au ukarabati wa barabara unaoendelea jambo linalonisaidia kubadilisha njia ya kuokoa muda mwingi gps inafanya safari iwe ya amani zaidi. Kwa sababu inaliondoa lile hitaji la kusimama mara kwa mara ili kugagua mahali nilipo ikiniwezesha kuelekeza umakini wangu wote kwenye uendeshaji na kufurahia mandhari iliopo njiani. Urahisi huu unageuza kifaa changu cha mkononi kuwa kiongozi mwaminifu anayehakikisha kuwa nitafika ninapokwenda kwa njia yenye ufanisi zaidi. Pia nathamini sana uwezo wa GPS kwa kupata huduma muhimu karibu nami nikiwa katika eneo geni. Iwe ni kituo cha mafuta mkahawa au duka la dawa. GPS inanipa maelekezo ya moja kwa moja pamoja na maoni ya watumiaji wengine kuhusu ubora wa huduma hizo. Hali hii inakuwa na taarifa nyingi kiganjani inanifanya nijisikie mwenye ujasiri hata nikiwa mbali na nyumbani nikijua kuwa siwezi kupotea kwa urahisi. Mfumo huu wa kisasa unaunganisha data za kidigitali na mazingira halisi kwa namna inayofanya uvumbuzi wa maeneo mapya uwe mchezo rahisi na wa kufurahisha. Hata hivyo, bado nina heshima kubwa kwa ramani ya karatasi na wakati mwingine zina nazitumia ili kupata picha mpana ya kijiografia ya eneo ninalotembelea. Kuna uzuri wa kipekee katika kuikunja ramani kubwa na kuona mlima mito na mji yote kwa pamoja jambo ambalo GPS kwa mara nyingi inashindwa kulionyesha kwa sababu ya udogo wa kioo chake. Ramani ya karatasi inanifundisha kuelewa dira na mwelekeo wa asili ikinitia moyo wa kujifunza stadi za kimsingi za uongozi ambazo hazitegemei betri wala mawimbi ya interneti.

Ninapenda kujifunza mambo mapya kupitia mchanganyiko wa utafiti wa kina na majaribio ya vitendo. Mchakato wangu huanza na udadisi wa dhati ambapo mimi huzama kwenye vitabu, makala na machapisho ya kitaalamu ili kuelewa msingi ya mada husika. Kusoma kwa upana kunanipa ramani ya kiakili ya kile ninachotaka kukimudu, ukinisaidia kuona picha kubwa kabla ya kuanza kuchambua maelezo madogo. Hali hii ya kujiwekea msingi imara wa maarifa inahakikisha kuwa sifuati mkubwa tu bali ninaelewa mantiki na historia ya jambo ninalojifunza. Pia inaamini kuwa kujifunza kwa vitendo ndiyo njia bora ya kuhamisha maarifa kutoka kichwani kuenda kwenye uhalisia. Mara tuu ninapopata nadharia mimi hujaribu kutumia kile nilichojifunza kwenye miradi midogo au majukumu ya kila siku. Jambo linalonisaidia kugundua changamoto ambazo hazijaandikwa kwenye vitabu. Kufanya makosa na kuyarekebisha kunanifundisha uvumilivu na kunaniimarisha uelewa wangu kwa namna ambayo ni vigumu kuisahau. Hatua hii ya utekelezaji inabadilisha habari kuwa ujuzi wa kudumu. Ikinifanya nijamini zaidi ninapotumia study hizo mpya katika mazingira ya kazi. Mwishowe mimi hutumia mbinu ya kufundisha wengine kama kipimo cha mwisho wa cha uelewa wangu. Ikiwa naweza kuelezea jambo gumu kwa lugha rahisi inayoeleweka na mtu mwingine basi, ninajua kuwa nimelimudu kikamilifu. Hali hii ya kubadilishana maarifa inanihimiza kufikiria kwa mapana na kutafuta majibu ya maswali yanayoweza kujitokeza. Jambu linalofanya mchakato na wa kujifunza au uwe wa kijamii na wenye hitija zaidi. Kila mada mpya ninayojifunza inakua daraja la kunifikisha kwenye uelewa wa hali ya juu. Nikihakikisha kuwa naendelea kuwa na tija katika ulimwengu huu unaobadilika kila kukicha.

Mafanikio ya kibinafsi ama ile ya binafsi ninayo thamini zaidi ni kuweza kujenga uaminifu na uhusiano dhabiti na wale ninaowahudumia. Katika mazingira ya kazi, ufanisi wa kiufundi ni muhimu, lakini uwezo wa kuelewa mahitaji ya mtu na kutoa majibu yanayozingatia utu na heshima ni jambo linalonipa fahari kubwa. Ninapoona kuwa mtu anarejea kwangu kwa ajili ya ushauri au msaada akijua kuwa atapata suluhisho lako la uhakika na lenye kujali ninahisi kuwa nimetimiza lengu langu ku. Mafanikio haya yananifanya nione kazi yangu si kama mfululizo wa majukumu ya kiufundi bali kama nafasi ya kujenga jamii yenye uelewa na ushirikiano. Pia nathamini sana uwezo wangu wa kuendelea kuwa mnumbufu na mwenye tija katikati ya mabadiliko makubwa ya kiteknolojia. Katika miaka michache iliyopita, mbinu za kazi zimebadilika kwa kasi na kuweza kujifunza stadi mpya bila kupoteza ubora wa huduma zangu ni ushindi mkubwa kwangu. Kila mara ninapo weza kutumia zana mpya za kidigitali kurahisisha jambo ambalo hapo awali ilikuwa ngumu nahisi nimeepuka hatua muhimu katika safari yangu ya kitaalumu. Ushindi huu mdogo unajenga nidhamu inayo niskuma kutafuta ubora kila siku. Nikijua kuwa uwezo wa kukua pamoja na wakati ndio siri ya kudumu katika soko la sasa. Hatimai ninaona uandishi na mawasiliana yaliyoboreshwa kama mafanikio makubwa ya binafsi. Uwezo wa kuchukua mawazo tata na kuyawasilisha kwa lugha rahisi ufasaha na yenye kuvutia ni study niliyo iendeleza kwa juhudi kubwa. Ninapoandika makala au kutoa mwongozo unaoeleweka na watu wa asili tofauti ninahisi nimevunja kizuizi cha lugha na maarifa. Jambo linalofungua milango ya maendeleo kwa wengi. Kila neno ninaloandika nikiwa na lengo la kusaidia inakuwa sehemu ya urithi wa maarifa inayojenga kila siku.

Naitumia mitandao ya kijamii kama zana ya kimkakati ya kujifunza kupata habari na kuungana na watu wenye maono inayofanana na yangu badala ya kupoteza muda mwingi kwa kupitia habari sizo na tija nimechagua kufuata kurasa na watu waonaotoa maudhui ya kielimu, kiteknolojia na yanayo chochea maendeleo ya kibindafsi. Hali hii, inageuza kioo cha simu yangu kuwaadirisha la ulimwengu wa ambapo naweza kuona mabadiliko mapya ya soko la ajira, tafiti za kisasa na mbinu mpya za kazi pahali popote pale duniani. Unaputumia mitandaoni ama ule mitandao kwa namna hii, unajikuta unapata marifa mengi kwa muda mfupi. Jambo linalo kueka hatuambele katika uelewa wa mambo yanayo tokea kila siku. Pia naitumia mitandao ya kijamii kama jukua la kubadilishana mawazo na kutoa msaada kwa wengine. Ni sehemu nzuri ya kushiriki uzoefu wangu, kutoa mungozo kwa wale wanaohitaji na hata kupata murejesho kuhusu miradi ninayo fanyia kazi. Mwasiliano haya ya pande mbili yanajenga darasa la uaminifu na ushirikiano ya kithibitisha kuwa teknolojia inaweza kutumika kuleta utu na umoja hata kama hatupo sehemu moja kimwili. Kila mwingiliano ninaofanya unalenga kuacha alama chanya. Nikiamini kuwa kila neno au picha ninayoshiriki inapaswa kuwa na thamani kwa anaye iona. Hata hivyo, nina nidhamu kali ya kuthibiti muda ninao tumia mtandaoni, ili nisipoteze usawa wa maisha yangu halisi. Nina muda maalumu wa kuingia na kutoka kwenye mtandao hiyo. Jambo linalo hakikishia kuwa, bado nina muda wa kutosha kufanya kazi kwa umakini, kufanya mazoezi na kuwa na wapendwa wangu bila usumbufu wa taarifa. Unapokuwa na mamlaka juu ya jinsi unavyotumia mitandao inabaki kuwa chombo cha ukombozi wa kifikra badala ya kuwa mtego wa kupoteza muda ikikuruhusu kufurahia faida zake huku ukilinda amani yako ya akili.

Mimi uchaji kifaa changu maramoja tuu kwa siku. Kawaida wakati wa siku nikiwa nimepumzika ili kianze siku mpya kikiwa nishati kamili. Kwa sasa kiwango cha chaji kwenye kifaa changu ni asilimia hamsini. Jambo linalo nipa wakika wakuendelea na majukumu yangu kwa saa kadhaa ziyazo bila hofu ya kuzimika. Utaratibu huo wa kuchaji maramoja unasaidia sana kulinda afia ya betri kwa muda mrefu. Kwani, unajiepusha na mzunguko wa mara kwa mara wa kuchaji na kupunguza chaji ambao, unaweza kudhoofisha uwezo wake. Unapo kuwa na nidhamu ya namna hii, unakikisha kuwa chombo chako cha kazi, kiko tayari, muda wote unapo itaji kufanya uchambuzi au mawasiliano muhimu. Pia nina utaratibu wa kuthibiti matumizi ya nishati wa kuzima hudumu ambazo sizitumii kwa wakati huo kama vile muangaza wajuu wa kioo au programu zinazo fanya kazi nyuma ya pazia. Hali hii inafanya betri kudumu mudamrefu zaidi ikiniwezesha kukamilisha miradi mingi kwa chaji moja tu. Ni kama extension ya jinsi ninavyo simamia muda wangu. Kwakikisha rasilimali zilizopo zinatumika kwa ufanisi wa hali ya juu ili kufikia malengo makubwa bila usumbufu wa lazima. Kuwa na uwelewa wa hali ya nishati ya kifaa chako. Kuna kusaidia kupanga siku yako vizuri hasaa unapokuwa na safari au mikutano ya muda mrefu. Ikiwa naona chaji inanza kushuka sana nasipo karibu na chanzo cha umeme mimi uwasha hali ya kuokoa nishati. Hili kwa kikisha uduma muhimu pekee ndizo zinazo endelea kufanya kazi usimamizi huo wa makini unanipa amani ya akili na kunifanya niwe mwenye tigia vila kutegemea chaja kila saa.

Kipaumbele changu cha kwanza katika mawasiliano ni wazi na usahihi wa habari ninazotoa. Nimegundua kuwa mawasiliano yanapokuwa ya moja kwa moja na yenye ujumbe ulio wazi yanapunguza uwezekano wa kutokea kwa mkanganyiko au makosa ambayo yanaweza kuchelewesha utekelezaji wa majukumu. Ninajitahidi kuhakikisha kuwa kila neno ninalotumia linajenga picha sahihi ya akili ninacholenga kuwasilisha. Jambo linalosaidia kujenga mazingira ya kuaminiana na kuheshimiana unapozungumza kwa ufasaha unarahisisha mchakatu wa kufanya maamuzi na kusaidia kila mtu aliepo kwenye timu kuwa na uelewa wa pamoja wa malengo tunayopaswa kufikia. Pia natamini sana usikivu wa makini na mrejesho wa haraka. Mawasiliano bora si kutoa taarifa pekee bali ni uwezo wa kusikiliza mahitaji ya wengine na kuyajibu kwa wakati muafaka. Ninapozingatia kile ambacho mwenzangu anasema naweza kutoa suluhisho ambalo limebeba manufaa ya kweli na linaloguza mzizi wa hoja husika. Hali hii ya kupeana mrejesho inaimarisha mahusiano ya kikazi na kufanya mtiririko wa kazi uwe wa kasi inayostahili. Ikihakikisha kuwa hakuna jambo linaloachwa nyuma kwa sababu ya ukosekano kwa maelewano. Pia, inaweka kipaumbele katika kutumia lugha ya staha na ya kitaaluma wakati wote. Iwe ni kupitia barua pepe, ujumbe mfupi au mazungumuzo ya ana kwa ana. Hamu unayojieleza inaashiria kiwango chako cha weledi na nidhamu. Lugha ya upole na ya kutia moyo inachochea ari ya uzalishaji na inawafanya watu wajisikie huru kutoa maoni yao. Jambo ambalo ni muhimu katika kukuza ubunifu na ushirikiano mahali pa kazi kila neno ninalochagua ni uwekezaji katika mazingira bora ya kazi yanayozingatia utu na matokeo chanya.

Inavutia sana na kutembea katika maeneo yenye asili ya kijani na utulivu. Kama vile mbuga za wanyama, misitu au kando ya fukwe za bahari kupata fursa ya kukanyaga ardhi yenye nyasi na kusikiliza sauti za asili kama ndege na upepo. Unapotikisa miti, unanipa hali ya kipekee ya upya. Mazingira haya yananisaidia kuondoa akili yangu kwenye msongamano wa mawazo ya kazi na kelele za mjini. Jambo lilanofungua milango ya ubunifu na kunitia nguvu mpya. Kutembea asilia kinanifanya nithamini uzuri wa ulimwengu wetu na kunikumbusha umuhimu wa kuhifadhi mazingira ili vijavyo ama vizazi vijavyo pia viweze kufurahia utulivu huu. Pia ninafurahia kutembelea katika mitaa ya, miji ya kale yenye historia ndefu. Kuna mvuto wakipekee katika kuona usanifu wa majengo ya zamani, barabara za mawe na kujionea utamaduni wa watu unavyojidhirisha katika maisha yao ya kila siku. Kila kona ninayopinda inanipa simulizi mpya kuhusu walioishi hapo kabla. Jambo linalonifundisha unyenyekevu nakupanua upea wangu wa uwelewa wa mambo. Kutembea huku mjini ni kama kusoma kitabu cha historia kinachotembea ambapo kila hatua ni darasa jipya linalojenga uwelewa wangu wa kijamii. Mwishowe wakati mwingine mimi hupenda kutembea katika maeneo yenye miinuko na milima. Changamoto ya kupanda kuelekea kileleni inanifundisha uvumilivu na nidhamu ya mwili huku ikinipa zawadi ya mandhari mzuri ya nchi inapoishia juu. Hali hii ya kuona mambo kutoka juu inanisaidia kupata picha pana ya maisha yangu na mradi ninayoisimamia ikinitia moyo wa kuendelea kupambana hadi nifike kilele cha mlengo yangu. Safari hizi fupi za miguu ni sehemu muhimu ya mfumo wangu wa maisha unaohakikisha nabaki na afya imara na akili iliyochangamka.

Somo ninalolivutiwa nalo zaidi ni biolojia hasa upande wa elimu ya binasaba. Almaarufu genetics na jinsi mifumo ya uhai inavyofanya kazi kwa ushirikiano mkubwa. Ninavutiwa na jinsi chembe ndogo sana zisizoonekana kwa macho. Zinazobeba mramani nzima ya kiumbe hai. Kuanzia rangi ya macho hadi tabia fulani ya kipekee. Kujifunza kuhusu DNA kunanifanya nione ulimengu kama mfumo mkuu wa taarifa ambapo kila kiumbe kinasiri yake na ya kipekee ya kuishi na kuendelea kuwepo. Welewa huu wa asili unanisaidia kuthamini thamani ya uhai na unanipa mtazamo wa kina. Kuhusu jinsi mabadiliko madogo katika mfumo mmoja yanavyoweza kuleta matokeo makubwa katika mfumo mzima wa mazingira. Pia ni na mapenzi makubwa na fizikia hususan inayoishi ama inayohusu kani na nishati. Fizikia inanifundisha sheria zisizobadilika zinazoongoza ulimwengu wetu. Kuanzia jinsi sayari zinavyozunguka hadi jinsi mwanga unavyosafiri. Kuelewa kanuni kama vile kani ya mvuto, almaarufu gravity au sheria za mwendo za Newton. Kunanipa uwezo hakuchambua mambo kwa mantiki na kutabiri matokeo ya vitendo mbalimbali kwa usahihi. Sayansi hii inageuza mambo yanayoonekana kuwa ya ajabu kuwa ya kueleweka. Jambo linalochochea udadisi wangu wakutaka kujua kila kitu kinafanyaje kazi. Mchanganyiko wa masomu haya unanijengea uwezo wakuwa na uchambuzi makini na kuona uhusiano uliopo kati ya viumbe hai na mazingira yao ya kivizikia. Kila uvumbuzi mpya katika sayansi ni kama kufungua mlango wa chumba chenye maarifa mengi zaidi na hali hiyo ya kujifunza bila kikomo ndiyo inayofanya sayansi iwe na mvuto wa kudumu kwangu. Inanihimiza nitumie mbinu ya kisayansi kama vile kufanya majaribio ya kutathmini ushahidi katika kila jukumu ninalotekeleza ili kwa kikisha napata ufumbuzi wa uhakika.

Chakula ni nacho kipenda zaidi kuliko vyoote ni pilau ya nyama enye viungo vingi asilia ambayo kwangu inawakilisha kilele cha sanaa ya upishi na utamaduni. Ninavutiwa na jinsi mchele unavio weza kubadilika na kuwa na rangi ya kahawia enye kuvutia huku ukifioza ladha ya mdala sini iliki karafu na pilipilimanga. Harufu yake inayo jaza nyumba wakati inapikwa, inauwezo wakipekee wakuleta hisia za faraja na furaha. Ikinikumbusha mikusanyiko ya kifamilia na sherehe za furaha. Kula pilau ilio andaliwa kwa ufundi ambapo, kila punje ya mcheli imejitenga na imejaa ladha ni uzoefu. Unao nifurahisha sana na kunifanya nidhamini utajiri wa viungo vinavyo toka kwenye ardhi yetu. Pia ni na mapenzi makubwa na ugali wa dona kwa mboga za majani na samaki wa kukaanga. Huu ni mulo unao nipa nguvu ya kutosha na kunifanya nijihisi ni meunganishwa na asili kutokana na unye nyekevu na vitu virutubisho vyake. Kupata dona moto pamoja na mchicha ulio kuzwa vizuuri na samaki mwenye viungo vya kutosha. Ni mchanganyiko unao leta manufaa makubwa kwa hafya ya mili na utulivu wa akili. Chakula hiki kina nifundisha kuwa mara nyingi mambo rahisi na ya hasili ndiyo yanayo weza kutoa utoshilevu wajuu zaidi maishani. Pia mimi hupenda kusi kusndikiza milo yangu na kachumbari safi yenye ndimu na pilipili kiasi. Wepo wa mboga mbichi kama nyanya, vitungu na kaukau, unaongeza ladha ya uchachu na wepesi, unahosawazisha uzito wa chakula kikuo. Utaratibu huo wa kuchanganya ladha mbalimbali kwenye saani moja, unaakisi jinsi navio penda kuishi. Kwakikisha kuna usawa kati ya majukumu mazito na furaha ndogondogo za kila siku ili kufikia utimilifu wa maisha.

Ninapenda sana kula popcorn hasa kwa sababu ni kitafunwa kinachoweza kubalidika kulingana na mazingira na hali yangu ya kiakili. Kuna kitu cha kipekee kuhusu sauti ya punji za mahindi zinapopasuka kwenye sufuria au mashini ya moto. Jambo ambalo linatengeneza hali ya msisimko na matarajio. Popcorn ni chakula chenye wepesi kinachoniruhusu kuendelea kufurahia ladha fulani. Bila kuhisi nimelemewa na uzito wa chakula kingi. Jambo linalofanya kinywa changu kiwe na shughuli ya furahisha ninapokuwa nimezama kwenye shughuli nyingine. Pia nathamini popcorn kama mshirika muhimu wakati wa burudani na kutafakari. Iwe ninatazama filamu ya kusisimua nasoma kitabu au nafanya majadiliano ya kirafiki. Uwepo wa bakuli la popcorn unaleta hali ya urafiki na utulivu. Uwezo wake wa kubeba ladha tofauti kuanzia chumvi kidogo siagi hadi sukari au hata pilipili. Unamaanisha kuwa naweza kubadilisha vionjo vyake ili viendane na hisia zangu za wakati huo. Utofauti huo wa latha unazifanya popcorn ziwe zaidi ya kitafunwa ni sehemu ya uzoefu wa kijamii unaounganisha watu. Zaidi ya burudani nazipenda popcorn kwa sababu ni chaguo bora kwa afya. Ninapozitayarisha kwa kutumia hewa ya moto au mafuta kidogo asilia zikiwa zimejaa nyuzi nyuzi zinanisaidia kuhisi nimeshiba kwa muda mrefu huku nikipata virutubisho muhimu vya asili ya nafaka. Hali hii ya kueza kufurahia kitu kitamu ambacho pia kina manufaa ya kiafya. Inanifanya nione popcorn kama zawadi rahisi lakini yenye tija katika muangu wa maisha wa kila siku.

Ninapendelea zaidi mahali pa kimya na utulivu. Kwani mazingira ya namna hiyo yanaruhusu mawazo yangu kutulia na kufanya kazi kwa umakini wa hali ya juu. Utulivu unanipa nafasi ya kusikiliza sauti yangu ya ndani na kuchakata taarifa tata bila usumbufu wa nje. Jambo linalo chochea ubunifu wa kina na ufanisi katika kutatua changamoto. Ninapokuwa katika mazingira tulivu, uwezo wangu wa kuunganisha nukta mbalimbali za maarifa huongezeka. Nikihisi kuwa akili yangu inapata nafasi ya kupumua na kupanga mambo kwa usahihi. Kimya si tu kutokuwepo kwa kelele bali, ni nyenzo muhimu inayowezesha kufikia utimilifu wa kiakili na kutoa matokeo yenye ubora wa hali ya juu. Hata hivyo, ninaamini kuwa kelele za kijamii na msisimuko wa mazingira changamfu zina nafasi yake, hasa inapofika wakati wa kushirikiana na wengine. Kuna nguvu fulani inayotokana na sauti za watu wakibadilishana mawazo, vicheko na miondoko ya maisha ya mgeni. Hali hii inaweza kuamsha ari ya kazi na kunifanya nijisikie nimeunganishwa na ulimwengu. Unapokuwa kwenye mazingira yenye kelele ya tija kama vile mkutano wa ubunifu au soko lenye shughuli nyingi unajifanya kuwa na wepesi wa kutoa maamuzi na kuelewa mapigo ya jamii inayokuzunguka. Mwishowe siri ya maisha yenye usawa ni uwezo wa kuhama kati ya mazingira haya mawili. Kulingana na hitaji la wakati huo, baada ya kipindi cha kelele na mwingiliano mwingi, mimi hutafuta utulivu ili kujaza tena nishati yangu na kufanya tathmini ya yale niliyoya jifunza. Hali hii ya kubadilishana mazingira inahakikisha kuwa sipotezi umakini wangu huku nikiendelea kuwa mshiriki hai katika shughuli za kijamii. Kila mazingira yana faidia zake, lakini kimya kinabaki kuwa msingi wa nguvu yangu ya ndani na utulivu wa roho.

Ninapendelea zaidi viatu vya michezo vyenye soli laini na imara wengine wanaziita sneakers kwani vinanipa mchangamko au mchanganyiko mzuri wa faraja na uwezo wa kutembelea umbali mrefu bila kuchoka faraja ya miguu ni msingi wa utulivu wa akili. Ninapo kuwa nimevaa viatu vinavyo kaa vizuri najihisi nina wepesi wa kutosha kukabiliana na majukumu ya siku kuanzia asubuhi hadi jioni. Viatu hivi vimeundwa kuhimili shinikizo la mwili jambo linalofanya kila hatua ninayo piga iwe na udhabiti na kuniepusha na maumivu ya mgongo au mguu. Weledi huu wa kiufundi katika uundaji wa viatu unashahibiana na mtazamo wangu wa kazi ambapo nathamini zana zinazo fanya safari ya kuelekea kwenye malengo iwe rahisi na yenye kufurahisha. Pia nina mapenzi na viatu vya ngozi. Zilivyo tengenezwa kwa umakini wa hali ya juu hususan kwa ajili ya mazingira rasmi ya kiofisi au shuguli maalumu. Ngozi mzuri ina tabia ya kuvutia na ya kuendana na umbo la mguu kadiri unavyozidi kuivaa. Ikionyesha uimara na ubora, unaoweza kudumu kwa miaka mingi ikiwa itatunzwa vizuri. Kuvaa kiatu vya ngozi, safi, kunanipa hali ya kujiamini na kuonyesha heshima kwa mazingira ninayokuepo. Nikiamini kuwa muonekano wako wa nje ni kielelezo cha nidhamu na umakini ulio beba ndani yako. Pia mimi huchagua viatu vyangu kwa kuzingatia manufaa ya matumizi ya muda mrefu badala ya kufuata mitindo inayo pita kwa haraka napenda rangi zisizo pitwa na wakati kama vile nyeusi, kahawia au rangi ya udongo ambazo zinaweza kuendana na mavazi mbalimbali kwa urahisi utaratibu huu unanipunguzia muda wa kufanya maamuzi kila asubuhi na kunihakikishia kuwa wakati wote niko tayari kwa shuguli yeyote itakayo jitokeza. Iwe ni mkutano wa ghafla au matembezi ya jioni ya kupata hewa safi.

Ninaanza mradi mpya kwa kufanya utafiti wakina na kuweka malengo yalio wazi kabisa. Kwani ninamini kuwa maandalizi mazuri ndiyo nusu ya safari ya kuelekea kwenye ushindi hatua yangu ya kwanza ni kuhakikisha naelewa kwanini tunafanya mradi huo na ni matokeo gani makuu yanayo tarajiwa. Mara tuu ninapo pata picha hiyo kubwa, mimi huvunja mradi katika vipande vidogo vidogo, vinavyo weza kutekelezeka, nikipanga vipa umbele kulingana na umuhimu na uwaraka wa kila hatua. Huu mfumo wa kugawanya majukumu una nisaidia kuto ishiwa na nguvu mapema na unanipa hali ya kuridhika kila ninapo kamilisha atua moja. Jambo linalo chochea uzalishaji wenye tija na hari ya kusonga mbele kwa kasi ile ile. Pia mimi hutumia muda mwingi kuandaa zana za rasilimali zinazo hitajika kabla ya kuanza rasmi hatua ya utekelezaji. Iwe ni kutafuta programu sahihi za kidigitali kukusanya data au kuwasiliana na wadau muhimu. Kuwa na kila kitu mezani kuna punguza usumbufu na makosa ya lazima hapo baadae. Hali hii ya kuweka mazingira sawa inahakikisha kuwa mtiririko wa kazi, unakua wa asili na wenye ufanisi. Ikiniwezesha kukabiliana na changamoto zo zote zinazo weza kujitokeza urahisi zaidi kwa sababu msingi wangu ni imara. Pia mimi huweka mfumo wa kufanya tathmini ya mara kwa mara ili kuona kama mradi bado unaenda kwenye muelekeo sahihi. Badala ya kusubiri hadi mwisho, mimi hupima maendeleo yangu kila wiki na kufanya marekibisho pale inapo bidi jambo linalo hakikisha kuwa bidhaa au huduma ya mwisho itakuwa ya kiwango chajuu. Utaratibu huo unanifundisha unyumbufu na unahakikisha kuwa kila nishati ninayo weka inaleta matokeo chanya yanayo endana na matarajio huku ikiongeza weledi wangu katika kusimamia miradi migumu.

Wakati wa jioni ninapendelea kula mulo mwepesi na wenye virutubisho vingi. Kama vile supu ya mboga mboga ilio kozo viungo au samaki wakuoka pamoja na kiasi kidogo cha mboga za majani baada ya siku ndefu ya harakati na majukumu ya kitaaluma mwili unaitaji chakula ambacho ni rahisi kumengenya ili kutoa nafasi ya kupumzika vizuri wakati wa usiku. Kuchagua mulo usio na mafuta mingi au wanga mzito, kuna nisaidia kuapuka hali ya uchovu wa kupidukia baada ya kula. Jambi, linalofanya akiliangu ibaki tulivu na tayari kwa mapumziko. Huu ni utaratibu unaolenga kuuupa mwili kile unacho itaji kwa ajili ya ukarabati waseli pasipo kuulemea. Ikihakikisha, inamuka asubui inayofuata nikua na nguvu mpya na uchangamfu wa hali ya juu. Pia maran yingine mimi huandamana ama huandama mulo wangu wa jioni na kikombe cha chai ya mti shamba hususan ile ya mchaichai au chamomili. Kikinywaji hiki chenye arufu nzuri kinatuma ishara kwa mfumu wangu wafahamu kuwa wakati wa kazi umekwisha na sasa ni wakati wa utulivu. Hali hii ya kuwa na utaratibu maalumu wa chakula cha jioni inatingeza mpaka mzuri kati ya mbio za mchana na amani ya usiku. Ikichochea usingizi mnono ambao ni msingi wa utendaji bora wa kazi kwa siku inayofuata. Unapo kukula kwa malengo, unageuza mulo kuwa sehemu ya mkakati wako waafia na mafanikio ya muda mrefu. Pia, ninaona kukula jioni kama nafasi ya kufanya tathmini ya siku kwa utulivu. Wakati ni kifurahia latha ya chakula changu, mimi upenda kutafakari mambo nilio fanikisha na yale yanayo itaji kurekebishwa. Nikifanya hivyo bila shinikizo lolote, hali hii ya kuwa kwa umakini yanifundisha kushukuru kwa riziki na rasimali nilizonazo jambo linalojenga unyenyekevu na amani ya moyo. Chakula cha jioni kinakuwa zaidi ya mahitaji ya kibayolojia ni hitimisho la heshima kwa siku ilio pita na maandalizi ya kifikra kwa ajili ya kesho yenye matukio chanya zaidi.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kwa kutumia mfumo wa vipaumbele vinavyo tumika. Nikihakikisha kuwa, kila lengo linachangia moja kwa moja kwenye maono yangu makubwa ya mwaka mzima. Mchakato huu, unaanza na kwa kufanya tathmini ya mwezi ulio pita, ili kuona wapi nilifanikiwa na wapi palikuwa na changamoto. Baada ya hapo, mimi huchagua maeneo makuu matatu pekee ya kutilia mkazo. Jambo ninalo zuia akili yangu kutawanyika kwenye majukumu mengi yasio na lazima. Kwa kufanya hivi, ninatengeneza uwelekeo dhabiti. Unao niruhusu kuweka nishati yangu yote kwenye mambo yatakayo leta mabadiliko ya kweli na kuongeza thamani ya kazi yangu kwa haraka zaidi. Pia mimi huivunja kila shabaha ya mwezi kwa hatua ndogo za kila wiki ambazo ni rahisi kuzifuatilia na kuzitekeleza utaratibu huu unanisaidia kuona maendeleo yangu kwa vitendo na unanipa nafasi ya kufanya marekebisho madogo kabla ya mwezi kuisha ikiwa mambo hayaendi kama yalivyopangwa. Hali hii ya kuwa na ramani ya kina na kila wiki inapunguza msongo wa mawazo na inaleta hali ya kujiamini kwani inakuwa na ratiba inayoeleweka inayoniongoza kuelekea kwenye ufanisi wa hali ya juu bila kuhitaji kusukumwa. Pia mimi huambatanisha malengo yangu na viashiria kwa mafanikio ili niweze kujipima kwa hali mwishoni mwa mwezi. Iwe ni idadi ya miradi nilio kamilisha kiwango cha kuridhika kwa wateja au ujuzi mpya nilio master. Lazima kuwe na namba au ushahidi unao onekana. Kujiwekea vikwazo vigezo hivi vya wazi. Kuna nifundisha nidhamu na unyenyekevu. Nikijua kuwa mafanikio ya kweli yanatokana na juhudi zinapotukumika na si hisia pekee. Kila mwezi unakuwa daraja la kunifikisha kwenye kiwango kingine cha weledi. Ukinihakikishia kuwa kila hatua ninayopiga ina matokeo chanya na ya kudumu.

Kumbukumbu yangu ya kutisha zaidi inahusiana na tukio la kupotea kwa data muhimu. Wakati nikiwa katikati ya mradi wenye shinikizo kubwa la muda. Ilikuwa ni wakati ambapo nilikuwa nimefanya kazi kwa saa nyingi mfululizo. Nikiamini kuwa kila kitu kilikuwa salama. Lakini ghafla mfumo ulipata hitilafu na faili zoote zikatoweka bila kuwacha alama. Hisia ya kuona juhudi zako zote zikifutika ndani ya sekunde moja ni ya kuhofia kwani ya kuwachwa na hali ya kutoweza kufanya lolote na hofu ya kuanza upya kutoka sifuri. Tukio hilo, lilibaki akilini mwangu kama fundisho kubwa kuhusu udhaifu wa mifumo. Tunayo itegemea na jinsi ambavyo kutojipanga kwa ajili ya dharura kunaweza kurudisha nyuma maendeleo ya kitaaluma kwa muda mfupi sana. Hali hiyo ya kutisha iliniacha na tahadhari ya kudumu. Ikinifanya nibadilishe kabisa namna ninayofanya kazi, na kusimamia habari. Ni kama extension ya mfumo wangu wa ulenzi. Sasa siwezi kufanya jambo lolote bila kuhakikisha kua, nina nakala mbadala ama nikona 'backup' mahala salama. Hofu hili ya zamani imegeuka kuwa nidhamu ya hali ya njuu. Ambapo, nimejifunza kwa usalama wa kile unacho kifanya ni muhimu sawa na ubora wa kazi yenyewe. Badala ya kuogopa tu, nimeamua kutumia kumbu kumbu hiyo kama chombo cha kunihamasisha kuwa mwangalifu zaidi na kuhakikisha kuwa hakuna jambo linaloachiwa kwa bahati mbaya. Pia, kumbu kumbu hiyo inanikumbusha umuhimu wa umulivu na utulivu wakati wa majanga. Katika dakika zile za kwanza za kupoteza data, ni rahisi kukumbwa na kiwewe, lakini nilijifunza kuwa kupitia utulivu ndipo unaweza kupata njia za kurejesha kilicho potea au kutafuta namna ya kuanza upya kwa ufanisi zaidi. Hali hii ya kukabiliana na hofu, imeniimarisha kifikra ikinihakikishia kuwa hata kama mambo ya taenda kombo nina uwezo wa kusimama tena na kuleta matokeo chanya. Kupitia juhudi mupya na zilizo pangwa vyema zaidi.